Mahali pa kihistoria mimi huwa ningependa kutembelea. Ni mahali mtoto yesu alizaliwa. Huo mji ningependa kuona. Mahali pazuri yesu alipolazwa katika zizi la ngombe. Hapo ningependa kuona vile kumetengenezwa ama mahali huyo mtoto alizaliwa. Sababu huwa nasikia, hapo ni mahali pazuri sana, ama wa mahali ambapo, watu huwa wanakumbuka, mahali mwokozi alizaliwa. Kumbu kumbu hilo linakuwa nzuri sana, sababu nikienda niketi hapo, nitaona nikiwa mtu wa maana sana, mahali yesu alilazwa, nione kweli hata mimi ni naezafika hapo. Kwa hivyo hapo nikitembelea hapo nitafurahi sana huo mji unaitwa Bethlehem wa Juda.

La! Hapana. Sijawai kutumia mfumo wa salama wa vidole, sababu hakuna mahali popote nimeenda unaowatumia huo mfumo. Kwa hivo, sijatumia na ningependa siku moja niutumie nione jinsi unavyotumika. Kwa hivo, sijawai kutumia usalama huo wa vidole.